Chakula cha jadi ninachopenda sana ni ugali na mboga za kienyeji, kama kunde, pamoja na nyama kidogo. Hii chakula hunikumbusha nyumbani na maisha ya kitambo, especially vile ilikuwa inapikwa na wazazi. Inashibisha, iko simple, lakini yenye nguvu, na inanifanya nijisikie full na satisfied. Kwangu, chakula cha jadi si tu kuhusu kula, ni pia kuhusu kumbukumbu na culture.

Natumia simu yangu kwa vitu mingi kwa siku. Kwanza kabisa naitumia kwa kazi kama kurekodi audios, kuangalia instructions na kucheki kama kila kitu iko sawa. Pia naitumia kuwasiliana na watu kupiga simu na kutuma messages. Wakati niko free kidogo naweza kuangalia habari, social media ama kusikiza muziki nipumzike. Simu pia hunisaidia kupanga siku yangu kama kuset alarm, reminders na kuangalia time. Kwa ujumla, simu yangu ni tool muhimu inanisaidia kazi, mawasiliano na pia relaxation kidogo.

Nataka kufikia level ya competence na expertise katika kazi yangu, yaani nifanye kila kitu kwa quality na bila errors. Pia nataka kuzidi kujifunza skills mpya kama kurekod vizuri, kuedit audios na kutumia teknolojia mpya zinazo saidia kazi. Lingine ni kujenga reputation nzuri, watu waone kazi yangu ni professional na nione opportunities mpya zinakuja.

Napenda kununua vitu sokoni na madukani ya karibu sokoni napata vitu fresh, hasa chakula na matunda na pia bei huwa poa. Madukani ya karibu napenda kwa sababu ni rahisi kufika na hunisave time. Wakati mwingine pia hununua vitu mtandaoni, hasa kama ni kitu sihitaji haraka. Njia hizi hunifanya nipate kile nahitaji bila stress na kwa urahisi.